Rwdio redio ni nini redio ni chombo ambacho kinatupa habari na burudani mbalimbali mimi hupenda, nina redio na pia hupenda kusikiliza redio redio inanifanya, nisikize vizuri, nipate taarifa mbali mbali na pia nipate burudani kwa hiyo, ninapenda kusikiliza redio.

Nikihitaji msaada kazini ninatumia mawasiliano ya simu au kuenda kwenye ofisi moja kwa moja ili kuweza kutatuwa changamoto iliojitokeza. Kwa hiyo ninatumia njia za kiuongozi ili kuweza kukamilisha kitu ninacho kihitaji.

Kuandika na kuongea ni katika kuwasilisha maada. Lakini ukiwa unaandika, unaweza ukatumia, ukaandika zaidi kuliko kuongea. Kuongea kidogo lazima umejipanga, lakini kuandika ni vizuri zaidi kuliko kuangea.

Kulala, kulala ni kupumzika, jioni kabla ya kulala hupendelea zaidi kusoma vitabu, kuangalia siku nzima imeendaje, je mambo niloyapanga kwa siku husika yametimia? Kama hayajatimia basi, utaangalia namna gani naweza nikayatimiza. Kwa hiyo nitaangalia vitu ambavyo havijatimia, lakini pia nitaangalia mambo mengine.